Mimi napena filamu za aina mbali mbali lakini kujumla napendelea filamu zenye hadithi yenye kina na ujumbe wa maana. Aina ni nazo zifurahia zaidi ni drama kwa sababu mara nyingi zinaonyesha maisha halisi. Changamoto za binadamu na hisia ambazo mtu naweza kujitambulisha nazo kwa urahisi. Filamu za drama hunifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha maamuzi tunayoyafanya na athari zake kwa wengine. Pia, napena filamu za kisayansi hasa zile zinazo angalia mustakabali wa binadamu, teknolojia na maswali ya kimadili. Filamu za ina hii univutia kwa sababu zinachanganya ubunifu na fikra nzito mara nyingi hunifanya nihoji mwelekeo wa dunia na nafasi ya binadamu katika maendeleo ya teknolojia. Upande mwengine, filamu za kihistoria na wasifu hunivutia kwa sababu unipa fursa kujifunza kuhusu matukio ya zamani na maisha ya watu walio badilisha dunia. Ingawa pia mimi hutazama filamu, za burudani kama vichekesho au filamu za kusisimua. Kwangu filamu bora ni ile inayonifanya ni hisi kitu. Nijifunze jambo jipia au nione dunia kwa mtazamo tofauti.

Kwa kawaida, mimi hufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulinga na kiwango cha uchafu na aina ya nguo najaribu sio kupita kiasi au kushusha mara chache sana ili nguo zenyewe ziwe safi zisiwe na harufu mbaya na kudumu kwa muda refu. Kuna nguo ambazo hufanywa mara moja tu kama nguo za kazi au nguo zinazochafuka haraka. Na nyingine za kawaida hupangwa kuoshwa pamoja. Pia napendelea kutumia sabuni na moji safi kwa uangalifu kuhakikisha nguo zinabaki na rangi nzuri na bila kuharibika. Zaidi ya hilo, mimi hujaribu kufua kwa mpangilio, nguo nyepesi, nguo nzito na nguo za rangi tofauti ili kuepuka mchanganyiko na matatizo ya rangi kuenda kwa nguo nyingine. Kwa ufupi, mimi hufua nguo mara kadhaa kwa wiki kwa mpangilio mzuri kuhakikisha ni safi zenye afya na tayari kuvaa.

Likizo ya ndoto ningependa iwe mahali penye mchanganyiko wa utulivu na uzuri wa asili. Hasa ufukweni karibu na bahari yenye maji ya bluu na upepo mwanana. Nafikiria sahemu utulivu isio na pilika-pilika nyingi lakini bado yenye tamaduni mzuri na watu wakarimu. Mahali kama hapo kunipa nafasi ya kupumzika kiakili na kujitenga kidogo na msongo wa maisha ya kila siku. Nikiwa huko ningependa kufanya mambo rahisi lakini yenye maana kama kutembea ufukuweni asubuhi, kuogelea, kusoma kitabu nikiwa nimekaa chini ya kivuli na kufurahia machweo ya jua jioni. Pia ningependa kukuonja vyakula vya asili, vya eneo hilo na kujifunza kidogo kuhusu maisha na tamaduni za wenyeji. Sio lazima nijaze ratiba bali nifanye mambo kwa mwendo wa pole pole. Kwa upande usafiri, ningependa kuennd na mtu au watu wakaribu sana. Labda familia au rafiki ninaye muamini. Ili tushiriki likizo yetu huu kwa amani na furaha. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni ile yenye kupumzika zaidi kuliko kukimbizana na ratiba. Likizo ya kujenga upya akili, mwili na moyo.